Kuna baadhi ya mambo ambayo huwa inani, inanipa motisha kazini. Kwa mfano, kukuwa na mawasiliano kati ya wafanyi kazi wenzangu na pia wale ambao wanasimamia kazi. Hayo mawasiliano yanastahili yakuwe ya moja kwa moja na pia kukue na ushirikiano mwema kati ya ninaofanya nao kazi na pia wanaosimamia kazi yangu.

Mimi huwa napenda kutembea na miguu. Hii ni kwa sababu mahali ninapo ishi na mahali ninapo fanya kazi. Uwa ni karibu. Alafu wakati mwingine huwa natembea kwa miguu kwa sababu Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya mazoezi. Na kila wakati ni napo toka kazi ni Mimi huwa natembea kwa kilomita kadhaa ili niweze kufanya mazoezi ya jioni.

Mimi huwa napenda kusoma vitabu. Mimi usoma vitabu vinavyouzisha sekta mbali mbali kama vile elimu, teknolojia ya kisasa na pia mambo yanayo uzisha sana na wakati mwingine ninapo soma hizi vitabu huwa zinapanua mawazo yangu na pia huwa zina nisaidia wakati ambapo nataka kutatua tatizo au shida fulani katika jami.

Mimi huwa najihisi vizuri ninapo subiri kwenye mstari. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa na subira na pia huwa na amini ya kwamba kila mtu ako na nafasi kuhudumiwa. Ninapo enda pale penye benki hua napenda kutulia nyuma ya mstari. Ili nafasi yangu inapo fika naweza kuhudumiwa kama watu wengine bila ubanguzi wowote.

Mimi ni mtu ambayo huwa napenda kupiga vyombo tofauti vya muziki. Kwa mfano, mimi hua napenda kupiga chombo kinachoitwa gitaa. Gitaa ni chombo ambacho huwa kina sauti inayopendeza. Hasa wakati ambapo, unajua ule muziki unaocheza. Na pia huwa natamani sana kujifunza vyombo vingine vya muziki.

Mimi huwa napenda kuvaa kofia. Mimi ni mtu ambaye ni mwana fesheni na huwa na vaa kofia tofauti tofauti kulingana na mavazi inayotumia hiyo siku. Na wakati mwingine mimi huvaa kofia hasa wakati ambapo kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati ambapo kuna mvua au kuna jua kali, mimi huwa na valia kofia ili niweze kujikinga na miale au mvua inaponyesha.

Mimi huwa napendelea mahali pa kimya, wala si pa kelele. Hii ni kwa sababu mimi huwa nafanya kazi mahali ambapo pametulia na hakuna kusumbuliwa na mtu yoyote au chombo chochote kinachotoa kelele. Hili ni jambo ambalo huwa linaniwezesha kufanya kazi ilio bora bila kufanya makosa yoyote.

Somo la sayanze ambalo mimi huwa nalipenda ni somo la biolojia. Hili ni somo ambalo nili anza kulipenda nilipo kwa katika kidato cha pili. Na ni somo ambalo linaelezea mambo mingi kuhusu mwili wa binadamu. Na pia mimea na wanyama wanapo ishi hapa duniani. Na pia wanapo shirikiana na mazingira. Kwa hivo ni somo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu.

Chakula ninacho penda zaidi ni ugali na kuku. Iki ni chakula ambacho kinapo andaliwa vizuri, uwa kina umuhimu sana katika maisha yangu. Mimi ni mtu ambaye huwa nafanya mazoezi. Na iki ni chakula ambacho huwa kina nipea nguvu, ninapo fanya mazoezi. Alafu ni chakula ambacho pia huwa na madini muhimu sana katika mwili wangu.

Mimi huwa na mausiano mema na yanayo ridhisha kati yangu na wazee wangu. Mimi tangu niwe mtoto nimeishi na babu yangu na nyanya yangu. Na wakati nilipo kuwa naishi nao, walikuwa na nitia moyo wakati napofanya jambo fulani. Na pia walikuwa na penda kutupea hadithi na ilo nijambo mbalo likuwa linatufurahisha sana. Tulipo kuwa tunaka nao.

Tabia ni nayo ipenda kwa wengine ni eshima. Eshima ni tabia ambayo huwa inaizisha watu kutangamana vizuri na pia kushirikiana katika jamii. Eshima pia huwa inatuongezea siku za kuhishi hapa duniani kulingana na biblia inavyo sema. Tunawapa eshimu wazazi wetu au wakubwa wetu huwa tunaongezewa miaka na kuhishi hapa duniani.